Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia ninafurahiya kufanya kazi pekee yangu kulingana na aina ya kazi. Kufanya kazi na wengine unipanafasia kubadilisha na mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupatamotisha zaidi. Hata hivyo, kufanya kazi pekee yangu unisaidia kuzingatia zaidi, kupanga mawazo vizuri na kukamilisha majukumu haraka bila vikwazo. Kwa hiyo, napendelea mchanganyiko wa viote viwili kulingana na hali na malengo ya kazi.

Ningependa kuona maendeleo yanayolenga elimu bora kwa wote, ili kila mtoto apate fursa sawa ya kujifunza. Pia ningependa kuona kuboreshwa kwa huduma za afya, upatikanaji wa ajira kwa vijana na usawa wakijinsia katika jamii. Maendeleo ya miundombinu, matumizi ya kiteknolojia kwa uwazi na kuimarishwa kwa madili mema pia ni muhimu. Kwa ujumla, ningependa jamii yenye haki, ushirikiano na maendeleo elevu kwa vizazi vya sasa na vijavyo.